Ndio nimeenda kwa tamasha la muziki. Kuna ile ya kwanza niliwahi enda. Ni walikuwa waacheza muziki za kusifu, za dini, gospel. Kulikuwa na msanii anaitwa bahati hapo na pia kuna msanii alikuwa anaitwa Willy Paul Na pia msanii aliyefunga aliyemaliza aliyefunga tamasha hilo alikuwa anaitwa Christian Shusho.

Eee, nikiwa nyumbani na ninataka kustarehe. Kitu cha kwaza kenye nachofanya ni kuzima simu. Baada ya kuzima simu, kitu cha pili ni kuweka mziki. Kisha nikishaeka muziki, ninajilaza kwenye kiti. Ili na ninafunga macho yangu na ninatulia.

Asubuhi hii, wakati nilipo amka, niliwaza kufanya usafi huku kwangu. Siku ya leo, sikuweza kwenda kazi. Kwa kuwa nina maumivu, lakini nilijipa nguvu. Nifanya usafi, kwa kuwa usafi ni kitu mzuri. Kwa hivo, nikaeza kuamka. Nikafanya usafi, nakisha nilimaliza kwa masaa.

Ndio niliona bahari, nimewahi ona bahari. Wakati nilipoenda mjiwa Mombasa kutembelea rafiki yangu niliweza kuona bahari la Indian Ocean. Na nikaeza kuona pia wavuvi, wakivua samaki. Nikaeza kuona pia wanyama bahari, samaki hao, wakiwa huko ndani. Na pia niliweza kuogelea kidogo kwa hio bahari.

Katika kazi yangu ninaweza kupandishwa cheo hata kama ni marambili. Niweze kuongezewa mshahara ili maisha yangu yaweze kuboreka hilo ndo lengo mingi sana la mtu ila watu kufanya kazi.

Hali ya hewa ya leo ni kuna jua linawaka, na pia kuna mawingu hakuna dalili ya mvua. Pia kuna joto jingi na mimi nipo huku nje, nimevalia shati na kinyasa na nineenda matembezi.

Wakati wa mapumziko, kile cha kwanza ninachofanya ni labda nisome kitabu. Ama nione filamu. Ama niangalie ni mchezo mgani unao uchezwa. Aijali ni mchezo ipi, inaeza kuwa soka, inaeza kuwa mpira wa kikapu, inaeza kuwa ruji, inaeza kuwa wanariadha wanakimbia. Inaeza kuwa pia ni ile mchezo wa kuogelea yale yote nitayapata nilani nitajifu.

Kila asubuhi ninapoamka cha kwanza sana sana ni kunawa uso, nikiingia bafu alafu kisha napiga meno mswaki. Kinaaminiwa cha maana sana ni afya yako. Ukiweza kujitimiza na kuangalia afya yako, utaweza kuwa bora.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Huwa naamka masaa tano. Nimebakisha masaa mawili kabla ya saa moja asubuhi. Ninapo amka, kitu cha kwanza ni kunawa uso, halafu ninafungulia radio.

Kenye ninafanya kuwatia moyo wenzangu ni kuwaombea. Mimi, kitu cha kwanza nina amini maombi, ni kitu mzuri, maombi ya nguvu, mambo ya nazakuwa naenda mramba, lakini uki muomba Mungu, aku fungulie njia, haku tulizia maisha, mambo ya takuwa shuari, na pia unambia waendele kutia bidi na wasife moyo.

Ndiyo ninapenda kunywa maziwa. Kwanza maziwa ikiwa moto. Alafu uongezee cocoa na pia uweke shukari. Hii maziwa ni tamu sana. Pia maziwa ikiwa kwa baridi sana sana ile iko kwa pakiti. Huwa tamu kukunywa hivyo.

Ningependa kula wali, wali. Wali hauna kazi nyingi kutarisha. Wali ni kueka mchele kwenye maji ambayo yasha chemuka. Na kuipa masaa iive ikisha iva unaza kuliwa na kitu chochote unaza kuliwa na nyama unaza kuliwa na mboga unaza kuliwa na kitoweo. Wali wali ni mtamu saana sana.

Nyama ambayo mimi naipenda zaidi ni nyama ya kuku. Nyama ya kuku ni tamu sana. Ni nyama ile nyeupe wanayosema ina manufaa mzuri. Kwa afya yako ni nyama rahisi sana kupika na unaezawieka pia mchuzi wowote. Na si nyama ambayo kama ya ng'ombe ama ya mbuzi ambayo kila inaende inakauka. Nyama ya kuku haukauki. Ukiwa hivo ata ukae muda gani utakuwa nyepesi bado.

Kukiwa na uwazi, heshima, ujumuishi, dhamira na maadili yaliyo uwazi, uunguzi wenye ufanisi, maendeleo ya kitaalamu, ustawi wa wafanyikazi na kiwango cha chini cha wafanyikazi wanaondoka.